Naam wakati wa mchana napenda kusoma vitabu ya kisheria, kufuatilia kesi za mahakamani, kuona vile kesi zimekuwa zikitatuliwa na pia kufuatilia habari za biashara, ulimwengu ni kote, na hapa nchini na barani afrika pia ili kujinambarisha katika uwanja wa kisheria.

Ndiyo nimewai kulima, nikalima kwa kupanda, labda kwa kulima, kulima linaangazia upana mrefu, nimewai kulima nikapanda mimea kama vile mahindi, ndengu, na nikavuna, kwanza ni kajiimarisha kiafya na nikapata fedha ya kujiendeleza kimaisha.

Ndiyo napenda kutembia kwa miguu kwa sababu ilo ni jambo muhimu kiaafya ambalo pia ni kama ni mojawapo ya njia za kufanya zoezi hivyo kujiepusha na magonjwa yanayokuja kama ama inayambukiza kwa pitia mkutufanya kukutofanya mazoezi ya misuli ya.

Shukuran. Chakula nachokipenda ni chakula kisicho na sukari mingi. Kama ni chakula chenye utamu wa wastani na chakula pia kilicho na chumvi kidogo. Hili kunajua vizuri chumvi usaidia kuimarisha misuli ya mwili na kuwa na meno na mifupa yenye nguvu.

Ndiyo ninao ndege wakufuga nyumbani kama vile kuku na bata. Ndege hao ni hunisaidia kwa kutaga mayai na mayai ambao ana magati mwingin pia nyama. Yote ni chakula na pia unaweza kuuza na kujiimarisha na kujiendeleza kimaisha. Unapopata fedha za kununua mambo mengine.

Na napenda sana kucheza huo mchezo kwa sababu ninaposhiriki mchezo huo husaidia pia kukuza uwezo wa kufikiria, husaidia pia kuweza na kufanya mazoezi katika misuli ya mwili na hivyo kunisaidia kuepuka magonjwa na pia matumizi mabaya ya miadarati.

Naamu wakati wa mchana chakula ambacho maramingi ninakula ni kama wali au pia sima na huwa ndicho chakula nakipenda sana wakati wa mchana na huwa ni chakula muhimu kinachosaidia kuongeza virutubishi mwilini.

Study muhimu zaidi katika kazi yangu ya kusoma ni kuchambua. Makala yaliyoandikwa ya vitabu kusoma kesi ya makesi yaliyo tatuliwa ya ulio kuwezeshe kuamuliwa na mahakama zaidi hili kuyahelewa na kuyaafiki na kuyaeleza kwa wengine wa somo.

Nam naisherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwaita ama kuwaalika marafiki zangu. Huwa nimeandaa karamu ya wastani nawaita marafiki zangu. Tunapokuja pamoja, tunasherehekea, tunasaidia kukula vyakula vitamu, kukujikumbusha na pia kushukuru mwenyezi mungu kwa kutupa ama kutuongeza miaka. Na pia kuwashukuru wazazi kwa malezi yao bora ilivyochangia nasaidia pia kuleta furaha na kujifurahisha kimaisha pia.

Na kwanza ni kushirikiana na timu ni kusikiza maoni yao, kuwaheshimu, kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu. Na pia kuwapa muda zaidi na kusikiza maoni yao. Maoni yao hata kama ni maoni, ama kama na kinzana na enda yangu. Natowa muda kwao kujitolea na kusikiza hojola zao. Na hata kama tuna zinatofutiana, ninazisikiza, kisha natoa na najieleza natoa sababu kwa nini na fikiri hoja zao na zangu hazilingani. Kisha tunaweza piga kura ama tu kuangalia tu tuweze ipa mizani fulani tuone ni gani ilio nzito zaidi. Hivyo ndio tunaichukua ndio inakuwa jawabu la na lala swala ambalo lilikuwa nafanyiwa utafiti.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi na kwanza ni kushukuru Mungu kwa kutuamsha asubuhi na kutupa siku nyingine njema. Nifu nikatayarisha staftahi ambayo ilikuwa chai kwa mkate. Kisha nikaanza shuguli za kawaida za siku ya leo kama vile ni kuenda dukani. Kufua nikafua nguo na kupiga pasi na hivyo. Na pia kusafisha nyumba, kupiga nyumba deki.

Ndio nimewi kufuga mnyama kama vile ngombe, mbuzi, kondao, punda ambao husaidia kwa chakula. Kama punda usaidia kwa uchukuzi ngombe usaidia kwa chakula, maziwa, nyama. Na katika ushuguli za kulima huku mashambani wanyama hao, huwa ni muhimu sana. Wanapafugwa nyumbani kwa shuguli hizo pia wanyama wengine kama mbwa usidia kwa ulinzi na kulinda boma wakati wa majira ya usiku na mchana.

Kwanza ni napo subiri wenye mstari hunipa utulivu kwa sababu subira huvuta heri. Na hivyo inanipa muda wa kujianda pia hunisaidia kusoma ama kuelewa jinsi jambo ilitakiwa ama jambo ambalo lilifanya tukafunge mstari linavyofanywa. Hiyo inisaidia kusoma kwa wengine, kwa hivyo hiyo inanipa muda wa kusoma namna ya kutekeleza mambo. Tatu ina saidia ku, ni kama njia ya heshima kwa wengine, na pia mimi nasema pia kama hawa wengine wameweza kunivumilia, pia mimi ninaweza kuwavumilia na hivyo huleta uvumilivu.

Na kwanza muradi wa mpya wa kazi, kwanza ni kuwa na mpango ama mpangilio wa matukio. Shida ni kujua mahali pa kutekeleza mradi huo, na pia kusoma na kutathmini mazingira ambamo utakuwa unafanya mradi huo. Tatu ni kuhusisha watu ambao ama wakaazi wa eneo ambamo muradi huo utakuwa una unajiimarisha, utakuwa na unakamilika. Ni kuangaliana ama kupata leseni ya kufanya muradi huo kutoka kwa idara za polisi na ulinzi na hili kupata ruhusa ya kutekeleza muradi huo kwa mudi wa sheria. Ingine ni kuanza na kutafuta pesa na rasilimali ambazo zinaitajika hili kuimarisha ama kufanikisha muradi huo.

Kwanza, napenda kusoma kitabu cha hadithi fupi, ambayo ni mapampazuko ya machweo. Kitabu hiki nakipenda kwa sababu kinaangazia matukio ama maswala, halisi yanayofanyika katika ulimwengu wa kisasa. Mhusika nampenda pale ni sugu junior na sugu senior inapoangalia maswala ya kisheria. Na katika maswala ya kisheria, uongozi, utawala mbaya na mambo mengine na uozo katika uongozi ambao umekithiri katika jamii. Hivyo nakipenda kitabu hicho. Nilifunza kitabu hiki na mwadimu wangu bwana wanyama nipokuwa katika shule ya upili na hivyo ningependa kusoma. Ningependa ningeshauri pia mwandishi huyu kama anaweza kupata kitabu kingine akipata kitabu kingine naweza kuvipata na kukisoma zaidi. Mimi nimependa sana kusoma vitabu vya fasihi ambavyo huwasaidia kukuza uwezo wetu wa kufikiria. Na pia kujivinjari ama pia kutumika kama jambo la burudani.

Laa. Hasha, sijaweza kupata furusa ya kusafiri kwa ndege. Na kwa sababu, badia badia safari zimekuwa za umu nchini nasafiri kwa magari. Hivyo sijapata nafasi ya kuenda na kusafiri nje ya taifa langu, hivyo sijapata nafasi hiyo, sijaweza kusafiri kwa ndege. Na lakini nikipata furusa kama hiyo, ninaweza kusafiri.

Kwa mwanaume, ningependelea avae suruali. Hiyo ni kawaida ili kukuza maadili katika jamii. Mwanamke nampendelea avae sketi. Kwa sababu ndiyo mavazi rasmi ya wanawake. Lakini suruali ni nzuri lakini pia hapana. Kwa sababu, suruali wakati mwanamke anavaa suruali huendelea kulemaza kiwango cha uadilifu au maadili katika jamii. Na kuonekana ni kama yuko katika kiwango sawa na mwanaume. Na hivyo wanaweza kusababisha migogoro na vita. Ama pia vita kijinsia inavyoanza kujitokeza inaweza kuwa ni chanzo cha migogoro katika familia. Hiyo mavazi mimi napendelea siketi kwa wanawake na suruali kwa wanaume. Pia ili kuweza kuweka na kuleta amani katika familia na jamii.

Ningependa kuimarisha ujuzi wa kiteknolojia katika kufanya mambo na kufanya kazi kwa kiteknolojia kutumia teknolojia ama kutumia kutumia teknolojia kama vile computer au tarakilishi na kufanya kazi kwa haraka wakati mnafanya kazi hiyo ukitumia teknolojia. Hivi ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kuielewa na kuifahamu teknolojia hivi huwezesha kufanya kazi kwa urahisi, kazi mingi kwa wakati mfupi ama kwa wakati muda mchache. Hivyo ninaweza kukuza yale ama ile hali ya kutekeleza jambo ile kasi, kasi ya kufanya jambo katika kazi fulani. Pia teknolojia husaidia kuhifadhi data muhimu kwa sababu kuliko na ni rahisi kuliko makala yaliyoandikwa kwa mkono na ni rahisi pia na ni rahisi kukumbuka. Kazi pia ujuzi wa kutafiti kutumia teknolojia.

Hali ya hewa kwa sasa ni jua kali. Na kwa kawaida nahisi joto kuna joto jingi wakati huu. Na navaa mavazi mepesi mavazi jepesi wakati huu wa mvua kama vile kaptura. Ili kupata ama kujiepusha na ile joto jingi pia naketi chini ya mti wenye hewa safi na aina hii mi siipendi, sipendi kabisa hali ya n jua kali jua husaidia inachangia kukauka kwa mimea, inaweza leta magonjwa pia. Na jua hili huwezesha, husaidia kuwa ama huchangia ukosefu wa amani huwezi pata usingizi kwa sababu ya ile joto jingi. Na wakati kama huu wa jua kali ni kufua tu nguo. Kuanika kule ncje, kuanika nguo zilizo na maji hivyo zinakauka.

Naam chumba changu cha kulala ni kikubwa. Kuta zina rangi ya na rangi nyeupe. Tenda nacho ni chenye starehe ama kinastarehesha. Sababu ni kikubwa pia na kina gondoro nzuri. Kutoka kwa dirisha mimi naweza kuona pazia ya dirisha. Huko nje naweza kutangalia kupitia kwa dirisha naona miti ilioko nje. Na nina ona hali ya anga kutoka inje. Na mjumu nakina chupendeza zaidi huko ni picha. Ziliizo andikwa kwenye ukuta. Na pia kuna dare huko juu ambayo wiazuhia dile joto jengi. Iwa ni jamba mbani wina pendeza sana. Ama ni mambo ama ni uvitu mbani wina pendeza sana. Andani ya chumba hiki chango pia kuna picha ambazo zimeandikwa huku ambazo zinafurahisha na pia zinaweza kuteka macho makuja na kufurahi tu.

Wakati wa jua kali, ninapendelea kufua nguo na kuanika kwa kawaida nguo ukauka wakati wa jua kali. Pili, napenda kuketi chini ya mti wenye kivuli na kutulia hapa na kuendelea kusoma gazeti, kutulia kusoma makala kama vile kesi kutoka makampuni, shuguli za mahakama. Kwa ikiweoa kutatuliwa kesi za mahakama humu nchini. Barani Afrika na hata ulimwenguni kote. Pia ninge napendolea sana kutazama video za namna kesi zimekuwa zikitatuliwa mahakamani. Wakati huo ambapo ni jua kali nimetulia pale. Wakati huo wa jua kali ningependelea kuvaa maguo mepe. Nguo nyepesi ambazo husaidia tu kupata ama kupunga hewa vizuri. Kaa pale nje hili kuimarisha kiafya na kupata utulivu. Utulivu wa mwili.

Nam timu yangu nayopenda katika mchezo wa kandanda mchezo wa miguu ni timu ya harambee stars ama pia timu ya manchester united na timu hiyo nimeanza kuwa shabiki sugu wa timu hiyo hivi majuzi ndio maana huenda ikawa sikumbuki wachezaji aa nimekuwa tu hivi katika ama tangu ni mwezi huu tu. Nimekuwa mshambiki wa timu hiyo. Hivi sijui wachezaji wote wa timu hiyo labda ningependa nina wakati timu yangu inaposhinda. Huwa nafurahi sana. Na naambia ushindi wao ni wetu sote. Sote kwa sababu ushindi wao ni wetu kama taifa. Kama ulimwengu pia tawashabikia na kuwapa zawadi na kuwatuza. Yee.

Naamu baada ya siku ndefu nawezaku nikirudi na pumuzika kwa kuoga napata chakula labda ninalala ninapumzika hapo naweza kuketi kwa kochi na kutazama video kutazama runinga. Na kuingia katika kushiriki katika hadhi tofauti tofauti ama kushiriki michezo ya kidijitali kwenye runinga kwenye simu katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Whatsapp na kadhalika hivyo ndivyo naweza kupumzika pia.

Kazi ambayo ni mbaya na ambayo naichukia zaidi ni kazi ya kulea watoto. Ama kazi ya kufanya kazi ya sulubu. Kazi ya kulazimwishwa hiyo sipendi napenda kufanya kazi kwa hiari. Nyingine ni kazi ya kuendea maji kwa masafa marefu ambayo kwa kawaida hui huchosha na wakati mwingine hufanyika bila hata matumaani ya kupata maji yenyewe. Kwa mto, kwa kisima, hiyo inakuwa ni kazi ngumu.

Naam natoa sadaka na michango pia kama ni kanisani natoa sadaka. Kwa sababu hii ni natoa kwa hiari. Japo pia ni pendekezo lake mwenyezi mungu. Tuwe tunatoa sadaka kama njia hapo ya kushukuru. Na pia kuonyesha ya shukurani kwa mwenyezi mungu kwa umbali ambao umetufikisha. Pili kwa kushukuru kwa malengo ambayo tumefikia kwa uwezo wake mwenyezi mungu. Tatu, natoa michango pia kusaidia wale waliyo pata magonjwa waliyo ama pia kufanikisha kazi ya injili ya Bwana Natoa hiyo michango ili kusaidia pia kutika ujenzi wa nyumba za ibada ama makanisa ili kwa sababu tukiiga mifano ya kanisa la kwanza katika bibilia. Hivyo, pia sisi hatuna budi la kotoa michango kwa sababu pia michango na sadaka. Kama njia ya kusema shukurani na kuonyesha shukuran kwa mwenyezi mungu.

Jambo la dini, lilomuhimu kwangu kwanza ni kuabudu, kwa kuomba, kusaidia masikini, wasiojiweza wale wagonjwa, kuwaombea, kutoa michango, ili kufanikisha, kufanikishia injili, pia kuhubiri. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana katika ibada, katika dini. Hivyo mimi napenda sana kuhubiria, kuimba katika kwaya, kuimba katika nyimbo za. Za tenzi, za rohoni na pia kucheza ngoma kanisani, hiyo ni mambo ambayo ninapenda, ni muhimu sana kufanya. Ndio mambo ambayo naona yakiwa muhimu zaidi katika ibada au katika dini. Lakini la msingi kabisa ni kuomba na kuabudu mwenyezi Mungu.

Uzoefu wa kuzoma kusoma vitabu makala. Kesi zilizo khamuliwa na mahakama. Izo zimenifundisha zaidi kuwa hakuna jambo ngumu wakwati unapo meona po kuwa na uzoefu hivo unaona ni kama kazi hini gine tu ya kawaida hivo ni ya.

Hapana, hii ni kwa sababu nilitoka, nyumbani nikaenda vijijini kutafuta, nikatoka vijijini kwenda mijini kutafuta ajira. Kusaka ajira nikapata huko jijini. Kwa sasa siko mahali nimezaliwa lakini niko ndani ya nchi ambamo nimezaliwa hapa nchini kenya. Kwa sababu mambo ni kadhaa pia yanaweza kuchangia mtu kutoka. Pia nilitoka kwa sababu ya usalama. Lakini jambo kuu ama suala kuu lililonifanya mimi kugura nyumbani amakugura ama kugura mtaa wetu ni kwa sababu ya kusaka ajira. Na masomo pia nilipokua jijini. Kwa ajili ya kazi na masomo.

Naam mnyama ambaye napenda kumfuga nyumbani ni Sungura. Anaonekana mwenye masikio marefu. Wakati mwingine anaonekana ama kuaminika kuwa mwenye unjanja mwingi. Na tabia zake uenda, anakimbia hapa na pale, haruka ruka pale, hula matawi. Wakati mwingine ni mwenye woga. Na yeye, wakati sungura, wakati mwingine anaona watu isipokuwa mwenyewe. Anatoloka. Anaeza totoroka aingie huko chini ya gala. Wakati mwingine anatoroka. Anaroka anaingia kwa nyumba. Pia anapaza masikio yake anakuwa hameateka. Na atakapaona mbwa Anatoloka. Na napenda kufuga wanyama pori. Kwa sababu mnyama kama huyo ni chanzo cha pesa. Wakati kama sungura nikuwa kuwa wengi. Una wauza. Una pata chakula. Unauza unapata pesa wakati mwingine unaweza kumla kwa sababu ni chakula. Chakula nyama zake. Na kupata virutubishi mwilini ambazo usaidia katika kukwaji. Hivi ni chakula cha binadamu.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimepata pale kazini ni kutatua migogoro au mizozo inayoebuka pale kazini ama wakati ninapofanya kazi kuzitatua migogoro hiyo kwa namna ya kisheria nina uwezo ama nimepata uzoefu wa kutumia hekima umaarufu wangu ama ile tajiriba yangu ya kisheria kutatua migogoro ambayo inazuka pale kazini kwa namna ya kisheria bila kufinye yeyote ama bile kukandamiza haki za yeyote awe ni mnyonge, awe ni walio wengi ama wachache, awe ni wa jinsia ya kiki au kiume awe ni mzee ama ni wa umri mchanga wote maoni yao ni sawa inafaa nimeleta hiyo uzoefu wa kutumia hiyo tajiriba yangu na kusikiza kutatua migogoro hiyo. Kwa njia ya kisheria ili uweze kusikika na kuheshimu haki za kibinadamu.

Kwanza ni kukaa kwenye nyumba yenye dari. Pili ni keti chini ya mti kulioko na kivuli na ili kuweza kupunga nafasi na ama kupunga hewa vizuri. Tatu ni kutumia mwavuli kama nasafiri na nne ni kuvalia mavazi ama nguo mavazi jepesi kama vile kaptura na shati ambayo inamikono si bya mikono merefu. Wakati mwingine pia, naesa tumia punka wakati uko pale nyumbani isiyo na dari. Hili kuyaweka mazingira yale kuwa na upepo fulani ili uweze kupata hewa baridi itakayowezesha kulegeza kiwango cha joto pale ndani ya nyumba.

Tunguli yangu nyingi naowapenda zaidoi na wengi ni uwezo wa kuchambua makala yaliyoandikwa na kuyaelewa, kisha kuyaelezea, kuyaelezea kwa wengine, pia uweze kuelewa, pia ina pendewa sana kwa umaarufu, ule uwezo wa kua na uwezo wa kueleza masuala ya kisheria kutaja vipengele kadhaa vya kisheria, bila kusita.

Napenda sana mkata wa superloaf inakuwa ni mkate wangu wa ambao ninaupenda sana huwa mtamu ambao uki napo paka siagi hushika kwa haraka na huwa si mngumu wakati wa kutafuna na wakati mwingine pia haudhuru utumbo iko sawa.

Nampenda mwanabiashara maarufu wa kwamba Jimmy Wanjigi. Nampenda kwa sababu ya bidii yake, naeza mshirikisha tufanye biashara pamoja. Nampenda kwa sababu ya licha sababu ya ukakamavu wake, licha ya changamoto kutoka kwa serikali hali ya kudorora kwa uchumi, yeye huzidi kujikaza kila kuchao na kufanya ama kuhakikisha kwa juhudi zake zote biashara yake inaendelea. Na licha ya tishio kutoka kwa polisi na vyumba vya usalama kutishia pia kuvuruga amani ya biashara yake, yeye huendelea kujikaza na kuhakikisha biashara yake inasonga mbele. Jambo ambalo ningependa kujifunza kwake ni kwamba amekuwa mwenye msimamo thabiti kwamba biashara inahitaji mwenye msimamo thabiti na mwenye ujasiri wakati wa matukio kama hayo na hivyo ndio maana napenda kujihusisha pamoja naye na biashara yake huwa inanoga wakati wa kwa uwenda wa biashara wakati wa krisimasi wakati wa muda wowote huu na huwa inanoga na huwa inakuza mapato na kusaidia kujistahimili kituwa kwa makazi yake na vitu vyake vya kibinafsi na pia kulipa ushuru wa nchi.

Mimi napenda kutazama sana filamu kama kanda za video ambazo zinahusisha uamuzi wa kiesi mahakamani. Na ambazo ninapenda kuangalia vile makesi zimekuwa zikiamuliwa imekuwa zikitatuliwa kwa mujibu wa sharia. Na ambazo labda katika shughuli za kuamuwa kiasi changamoto zipi ambazo jaji ama hakimu hupatana nazo wakati wa kuamua kiesi kama hiyo. Pia napenda kuangalia filamu za mapenzi. Kwa sababu huwa ziko sawa na pia zinanako sizi tuwa kwenye mapenzi. Pia inaweza kushiriki filamu. Kwa sababu ninaipenda. Gini ni kwamba Mi nilikuwa napenda sana komedi ya Mi nilikuwa napenda sana drama. Ndrama kwa sababu drama ni moja kati ya michezo vya burudani. Na hivyo ata mimi kujiburudisha. Nilipo ona mara yangu ya kwanza lipo siwezi kumbuka. Na ilikuwa filamu hii naitwa kayeye Kayeye na mpenda sana kwa sababu anafanya shughuli tu zisizo za kawaidi na ambazo bila shaka unachekeshwa. Unapata ku hana kama shughuli za burudani. Hivyo ningependa kui tazama tena na tena na hata hao zaidi.

Naam, ningependa kutumia simu sana kuwasiliana na watu walio mbali. Lakini wale walio karibu tunaeza kuwasiliana. Kama watu naweza kutumia lugha moja ya uasilishaji ndiposa huwa napenda kutumia lugha ya kwanza kufikisha ujumbe hasa kwa wale ambao si wasomi pili, kwa wale ambao ni wasomi, penda kutumia lugha za kitaifa ama na lugha rasmi za mawasiliano. Hivyo, watu ambao ni wasomi hasa wanasheria tunatumia sana lugha ya kimombo ama kiingereza. Na pia kiswahili ili kukuza uzalendo na ukuzi. Hukuza hali, uwezo wetu wa kuelewa, kuifahamu na kuzungumuza lugha ya kiswahili. Na pia ningependa kutumia lugha za matabaka mengine ili kusisitiza ama kupitisha ujumbe maalumu. Pia kuwasalimu kwa pia ningependa kutumia lugha za matabaka mengini hili kusisitiza ama kupitishi ujumbe maalum. pia kuwasalimu kwa lugha zao za kwanza ili kupitisha ujumbe huo uweze kueleweka zaidi.

Mimi napenda nyama ya kuku kwa sababu kuku ni ndege mwenye nyama tamu zaidi na naipenda sana. Na sababu yake ya kuipenda kwa sababu ni kwamba kuku ni ndege mwenye nyama ambayo husaidia kuongeza virutubishi muhimu mwilini. Na ambazo husaidia katika ukuwaji wa mwili na kujenga afya ya mwili na hivyo nyama yake huwa tamu. Pia napenda nyama ya mbuzi kuliko hata nyama ya ng'ombe. Hivyo huwa ninapenda tu nyama ya ng'ombe na ya mbuzi na kuku kuliko nyama zingine. Labda pia nyama inayofuata pale ni nyama ya nguruwe. Naipenda kwa sababu ya kila mtu anajua nguruwe ni mnyama. Mwenye nyama yenye mafuta zaidi. Naipenda na hivyo ninapenda nguruwe. Kwa sabu mimi pia hufuga nguruwe. Ikipikwa vizuri huwa ni chakula chenye utamu na kujenga mwili kwa kuleta virutubishi muhimu sana mwilini.

Wikendi ni kama ni jumamosi upenda kutazama mpira, upenda kusoma magazeti, yenye abari za kisheria, biashara, utawala, uongozi. Na pia kama na jumapili uelekea maabadini kupiga dua kwa maulana ama kuabudu kumshukuru mungu kwa ajili ya uwezo wake ambao ametusaidia. Pia napenda sana kutazama video za barudani ilipokuwa pale kwenye simu yangu. Katika mitandao ya kijami kama vile Facebook, Whatsapp, TikTok na Instagram Pia uipenda kuangalia video pale kwa halitu ya barudani.

Kipaumbele kazini pale kwa katika hali kwa nini kwa uga wa mawasiliano ni kwamba kipaumbele upewa na shuguli ambazo ni lazima zitatulewe ama shuguli za kila siku tu. Hivyo ni kwa sababu wakati na tunapokuwa pale kazini shuguli za mpepewa kipaumbele ni zile ambazo zinaitaji muda mfupi kutekeleza. Hivyo pade mawaziliano huwa muhimu ili tusiaribu wakati ama ili tusithubutu kutatua mambo ambaya yanaitaji muda murefu na ambaya na itaga shuguli za pamoja kutatuliwa. Hivyo sisi minatatua kwanza mamba ambaya nataka muda mfupi kutatuliwa ili tuangalie tuwaze kutatua shuguli nyingi ama kufanya kazi nyingi ambazo zinaitaji muda mfupi wa kufanya. Ikilikanishu na zili ambazo itaji muda mwingi kukamilika ama zinaitaji taratibu fulani za sheria ambazo zinafutwa ili kutimiza malengo ya kamponi.

Mimi napendezwa sana na rangi nyekundu, inanipendeza sana hiyo ni ishara ya mapenzi. Inanipendeza sana, na rangi hiyo pia. Inanipendeza tu kwa sababu, mimi mavazi zangu, baadhi ya mavazi yangu na vyombo na shuguli zima, mimi napendeza sana. Vitu vinye rangi nyekundu, pia napendeza sana rangi ya kijani kibichi, hiyo ni ishara ya kwamba mimi napenda mazingira ambayo ni kijani kibichi. Hapo ni mazingira ambayo ni yenye hewa safi. Mbali niidi kushugulikia na mimi ni umpenda mazingira yeye hewa safi. Kwa hivyo minapenda kijani kibichi pia.

Baadhi ya mitandao ya kijamii ambamo niko, kuna picha lakini isipokuwa mitandao ya Facebook hapo ndiyo hakuna. Lakini huwa ninaweza kuweka ili kwa kujulishwa na pia kusaidia watu kunitambua na kunijua. Pia isaidie kukuza ushirikiano wangu na watu. Hivyo ni muhimu pia kuweka hizo picha pale kwenye mitandao. Lakini hivyo pia si kila mitandao ya kijamii yenye ni mingi ama nimetumia ambayo huwa ikona picha zangu. Wakati mwingine naweka picha pale kuonekana kwa kipindi cha burudani. Wakati unapocheza ama kuonekana ukicheza ngoma ama video inakuwa ni muhimu na hata ninafurahi tu kuona nikicheza pale kwenye video.

Ni hekima, nyingi ambazo nimejifunza maishani, lakini hekima ya kwanza ambayo nimejifunza maishani ni kuwa mwadilifu ama uadilifu. Nimejifunza kuwa bila uadilifu hauwezi kuenda mahala popote. Pia nimejifunza kuwa uadilifu ndicho kitovu cha maadili, ndicho kitovu cha ukuaji kwa kampuni ama sehemu unamofanyia kazi. Hivyo ni muhimu kuwa mtu mwenye maadili na kuweza kuwa, unaweza kuaminika. Bila maadili itakuwa vigumu sana kuaminika na huwa ni muhimu uwe na maadili hivyo uweze kuwa mtu wa kuaminika na kuwekeza katika fedha ama rasilimali za kampuni. Hiyo maadili itakusaidia sana kutunza mali ambayo pia si yako ya mwenyewe kibinafsi lakini mbali pia ile ya kampuni ama ya mwajiri ambaye anakuajiri kazi yako huwa mwenye maadili.

Mimi ni mtu ambaye napenda watu wenye heshima. Heshima ni muhimu na heshima napenda ku wale wengine wawe na heshima kwa sababu mimi upenda ku heshimu watu na nina wa heshimu. Kwa hivo ni maratajio yangu kwamba wale wengine pia watakuwa na heshima. Na ninaipenda hiyo watu wenye heshima sana kwa sababu heshima na maadili nitabia ambayo huwa ni kiungu muhimu zaidi katika kukuza malengo na maendelezo ya kazi. Na siyo ambayo yako ya kibinafsi mbali pia ya ule wa mwajiri ambaye amekuajiri ama tajiri ambaye aliye ambaye amekuajiri katika kazi yake. Tabia ambayo ingine naipenda ni mtu mwenye maadili. Penda mtu mwenye maadili awe ni mtu ambaye a naweza kuaminika. Ili tupunguze hali ya wasiwasi katika kampuni na pia tusiwe watu wa tuwe si watu wenye wasiwasi. Kwa mba kuna mwizi nda ni yetu ili uenda ikavuruga amani. Na mchakato mzima wa kufikia malengo ya kampuni uenda ukasambalatika kabla hata malengo haya kufikiwa.

Mimi napenda sana kipindi cha longa longa ambacho husaidia kukuza lugha na matamshi ya lugha. Na matumizi ya lugha ya kiswahili na kuchambua matumizi yake na changamoto ambazo zinakumba lugha ya kiswahili nchini. Pia napenda sana. Kipindi cha habari ambapo wanahabari ujitolea kwa kutangaza habari ambazo zimetukia. Hasa habari za kilimo, biashara, uongozi, ama utawala, sheria na habari za mahakama ambazo zinatolewa kila siku. Izo nazipenda sana.

Vile ama jinsi navyojipanga katika wiki yangu ya kazi ni kwamba ninakuwa kwanza kuna kuwa na ratiba ya shuguli ambazo ufanyika. Na jambo la kwanza ni kuzingatia ama kufuata ratiba hiyo ni nakuwa na nakala. Ama nakala ambayo nimenukuu ratiba ya shule ya ratiba ya kazi ya ratiba ya kazi ambayo inasaibia kupanga shuguli zangu za nyumbani kwa wiki hiyo. Naamu na kama ambapo sitakuwa na weza kama kwa wakati moja mwa mwingine nimepata tatizo ambalo imefanya nisiweze kufika kazini. Basi kuna nambari ambayo tunaruhusiwa. Mtu anaweza kutuma ujumbe kuhakikisha kwamba na hivyo inakuwa ni jambo la busara kuwakikisha kwamba hakuna mvurugu ama vurugu pale ndani ya kazi. Jambo lingine ambayo nazingatia ni kuhakikisha nimefika kazini mapema wakati wa kuchalewa kazi hakuna hivyo ni kujipanga na kuhakikisha umefikia kazi ama kima malengo ambayo ilikuwa ya kampuni na yanayofaa kutakelezwa na kila mfanyikazi yangu nayafikia kwa kujipanga vizuri muda wangu najetangea muda wa kufanya kazi muda maalumu mara kazi hiyo ninayofanya, ninamaliza nikimaliza wakati ukifika wakuhiaga kazi sinabudi hila kuelekea makazi.

Aina ya kitanda ambacho naipendelea ni kitanda kizuri, kitanda kigumu, hakina starehe. Hivyo basi, mimi kama binadamu wale wengine napenda kitanda kizuri, kitanda ambacho, si kigumu na ambacho kinastarehesha Kato kulala na pia kupumzika baada ya kazi ama wakati, unapenda tu kulala napata hicho kitanda kina kuwa vizuri na kina uwezo wa kustahimili. Na ama kukustarehesha wakati uko pale juu yake unalala wakati unapumzika pale pia.

Naam, napenda kwenda madukani wakati nina sababu kuu ama wakati nina haja ya bidhaa muhimu ambazo ninaendea mle dukani. Wakati hakuna kitu ya kununuwa ama wakati sina biashara kule dukani basi mimi sipendi kwenda dukani kama sina jambo la kufanya. Pili, napenda kwenda dukani wakati kuna jambo la lazima ambalo linafanya nilitatue. Labda kwa sababu nina tafuta bidhaa ambayo haijapatikana ama kwa sababu kuna nyingine. Labda naweza kupitia pale baada ya kutoka kwa shughuli nyingine ile shughuli nyingine kama nikona shughuli maalum ambayo naweza fanya lakini mahali pa kufanyia ni pale madukani, basi nitaenda dukani.

Naam mazoezi ya mwili hufanywa wakati wa ziada wakati wa michezo ya kandanda kukimbia. Hiyo ndio inafanya mazoezi ya mwili na haswa hufanyika mara mbili, asubuhi na mwendo wa jioni. Hapo ndo kabla ya kazi unaenda unakimbia na wakati wa baada ya kazi unaweza kufanya mazoezi kuieza kujitoza kwenye uga na kucheza kandanda. Hivyo nafanya mazoezi.

Na ningepende kutembelea muji wa johannesburg kule afrika kusini na kule naenda kuona makazi rasmi ambapo wa viongozi wa apatheid rule walikuwa wanakaa. Na walikuwa kutembelea makavazi kuu ya kitaifa ili kujionea mambo yaliyokuwa yaki vifaa vilivyotumiwa na wakoloni wakati ule. Kutatua migogoro kati yao na wafrika kusini.

Naam uweze kuketi, mpaka saa tano na nusu usiku wangati mwingine nikisoma, nikiangalia video, ama kufuata habari za mitandaoni. Naam kushughulikia maswala ya kibinafsi pia. Naam wakati huo, nafanya utafiti kama kutoka kwenya mitandaoni. Naam pia naeza kutanzama video ama kufuata habari za burudani kwenye ukurasa wa tiktok na youtube.

Naam tangu utotoni nilikuwa nikitaka huwa napenda sana mchezo wa kandanda. Nilikuwa nacheza na hata wenzangu. Tulikuwa tunacheza wakati tuko baada ya kutoka shule. Tangu nikiwa shule ya chakechea nilikuwa napenda sana mchezo huu wa kandanda uliokuwa muhimu kwa kuwa wakufanya zoezi kupitia mchezo wa kandanda ama soka.

Kabla ya kuanza kazi ni kuomba tu kushukuru mwenyezi mungu. Kwa ili atusaidie, anisaidie, niwezeshe tu kufanya kazi na kunipa nguvu za kufanya kazi. Nikiwa mbele. Pia ni kupanga nakala ama kupanga maana kueka pamoja. Vifaa ambavyo nitakuwa navitumia kwa kazi. Ili nisiharibu muda nikiendea kuzikusanya hapa na pale. Na ili kutumia muda wangu vizuri nilioutenga vizuri. Tatu ni kupanga muda vizuri, nitakaoutumia wakati wa nitakapoanza kazi yangu bila kusumbuliwa na hapo kusumbuliwa shughuli za hapa na pale. Ni kuweka kando shughuli zangu za kibinafsi ili kuhakikisha kwamba hazinisumbui wakati wa kufanya kazi.

Nina jukumu la kusimamia wafanyakazi wengine au jukumula kutatua migogoro ya migogoro ama kesi zinazoibuka kazini kwa sababu ni taaluma ya kisheria basi naeza kutumia ni tajriba hiyo yangu kutatua migogoro ya kisheria kwa njia ya amani bila vurugu zozote naam baina ya wafanyakazi ili kuendeleza umoja, utulivu na uadilifu miongoni mwa wafanyakazi.

Ningependa kujifunza hali na uwezo wa kutumia mitandao ya kisasa ama kidigitali, kufanyia kazi kama vile kuandika, kufanya utafiti na uwe ni wakisayansi, utafiti wakisheria, kufuatia, kufuata mifano na pia kurekodi. Kurekodi data kwenye tarakilishi komputa ili iweze kufikia wakati wa mwanana.

Mimi hupenda sana mwezi wa december. Mwezi ambao huwa kawaida huwa ni mwezi wa sharehe tatu kwa mwaka. Na huwa naupenda sana na hivyo. Maana napenda kusharehekea hizo sharehe zote ambazo zitaambata ama zinatokea mwezi huo wa decemba.

Naam, mimi sijawai shiriki mchezo wa jasiboli, si ujui vile onavyo chezwa. Hivyo, nimeona ni mimi ni muhimu kuwa na mwenye maadili na kuadmit kua kusema ya kwamba sijawai cheza mchezo huo. Labda iwapi ninge, ningepata mafunzo ya jinzi ya kucheza mpira huo, ningeshiriki. Sina ufahamu wa timu zilizocheza wala ni timu gani iliibuka mshindi katika kinyanganyiro hicho.

Na mimi na kipawa cha kipawa cha uimbaji na pia kipawa cha uwanasheria. Mimi ni msomi wa sheria na mtalamu wa maswala ya kisheria na sheria ya kikatiba, sheria ya mashamba, hivyo mimi na mtalamu na kipawa hicho.

Naam, ningependa kujaribu mchezo wa besiboli. Kwa sababu sikua naujua, lakini ngepata mafunzo ya kufunzwa na mtaalamu. Nina uwezo wa kufunza na kufuatilia kanuni zote. Niko tayari kusomeswa ama kufundishwa. Hivyo, nita ningeucheza. Huo ndio mchezo ambao ninapenda, nama ningependa kujifunza. Ili niweze kujua namna ya kuucheza na pia kuhusisha wanzangu. Pia mimi niweze kufunza wengine tucheze pamoja.

Na kinachonifanya nicheke zaidi ni kutazama tu video ambazo na vya haina ya kipekee katika ukuraza wa tiktok. Na bila shaka napata nikicheka zaidi Event yu mambo yalifanya nicheke zaidi wakati mwingine nifanya nicheke ni kuona. Napotazama mbira na kuona wenzangu wameshinda, halafu wameshinda, napenda kucheka tu, halafu niwashangilie. Mwambie heko, kongole kwa ushindi wenu.

Kazi ambayo nina ithamini zahidi ni kazi ya huwanasheria kwa sababu ni huwa napata nafasi ya kipeke. Kutathimini hali ya kuelewa kwangu kwa sheria na pia kutumia tajiriba hiyo kutatua mingogoro. Haswa mingogoro ya mashamba, mingogoro ya kifamilia ndoa na kibiashara. Na miongoni mwa wakazi nakoitatua kwa njia ya kisheria ambayo inahakikisha ya kwamba hakuna mtu ambaye amefinyiliwa katika kutumia sheria kutatua migogoro hiyo.

Jambo ambalo nalifanya kueka afia nzuri ni kwamba kuepukana na uchafu kusafisha mazingira yaliokaribu nami kuoga kila siku na pia kula vyakula vyenye virutubishi muhimu mwilini wakati mwngine naenda hospitali mara kwa mara ili kutadhimini hali yangu ya kiafya na pia kupata ushauri wa daktari iwapo kuna vyakula au dawa ambazo ningefaa kutumia ili kuepuka hali fulani maisha nne ni kufanya mazoezi kama vile kukimbia na kucheza mchezo wa kandanda. Kwa usaidia kupunguza uchovu hau kama kukimbia kusaidia uwezo wa damu kutembea mwilini. Na hivyo uwepushana na magonjwa kama vile ya musukumo wa damu mwilini.

Nguvu zangu kazini zile za kuandika na kutatua migogoro yanayoibuka wakati wa kazi Paoe kazi ni ndio nguvu zangu ziko za kutatua migogoro hiyo inayoibuka wakati wa kazi. Na kutatuliwa kwa misingi ya kisheria. Ninapenda sana kuhakikisha, nguvu, kesi hizo. Ama vurugu hazijatokea na kwa subabu kesi hizo zinatokea na zinatatuliwa. Kwa muda mfupi iwezekanavyo kwa muujibu wa sheria na katiba ya nchi.

Mimi napendelea shati kwa sababu wakati mwingine huwa ni mara mingi ni ile ambayo ninakuwa katika shuguli rasmi ambapo ninavalia rasmi kama vile niko mahakamani nikishugulikia kesi na wakati niko kwa kazi yangu huvalia mavazi rasmi hivyo ndio huvaliwa kwa makoti ndio navaa shati sio t-shirt.

Naam mimi hupenda GPS kwa sababu ramani. Ramani si rahisi kutumia na wakati mwingine ni rahisi kupoteza mwelekeo wakati unavyotumia ramani ya kawaida. Iwe ni ramani ambayo ime iko kwa kifaa unachosafiria kwa cho kama vile simu au iko kwa kompyuta au iko kwa nakala ambalo imba labda wenda ukachanganyikiwa ama ukakosa kuelewa jinsi ya kutufuata vipengele ulivyopewa pale kwa ramani.

Naam napenda kupiga ngoma na pia kupiga gitaa ama tarumbeta. Zote napenda kucheza hili kuchimarisha. Pia kukuza uwezo wa kucheza gitaa. Na pia tarumbeta hili kufurahisha ama moja kazi ya chanzo cha burudani. Naipenda sama.

Ningependa kuona maendeleo ya kimiondomisingi kama vile barabara maji ya umeme. Pia ningependa kuona maendeleo ya masomo katika jamii. Watu wao na soma na kujiendeleza ama kuwa na uwezo wa kujiendeleza katika jamii ili kuwega kuepuka mazingira ya umaskini.

Naam napenda kucheza na watoto kwa sababu watoto huwa ni chanzo cha burudani, michezo ya watoto huwa ni burudani. Na kwa kutazama jinsi wanavyofanya mambo na wanayocheza. Wewe huwa najipata, najipata, najipata, najipata nikichukua hiyo kama chanzo cha burudani. Hivho, napenda kushiriki michezo ya watoto.

Ndiyo napenda kufatilia sana ya matukeo ya kimataifa, kihabari na kisheria. Kama kule marekani kilichofanyika kama utekaji wa raisi wa Venezuela jambo ambalo lilitokea hivi karibuni ninalifahamu vizuri jinsi lilivyotokea. Na kwa nini lilitokea kwa sababu inasemakana kuwa limevunja sheria za kimataifa.